Binafsi napenda kusoma vitabu venye maalifa ya kifedha ambavo naweza kunifundisha zaidi namna mbalimbali za kupata pesa. Vitabu hivyo ni kama The lichest Mani ni Babyloni ya ni mtu tagiri zaidi Babyloni ni kitabu kizuli ambacho kinafundisha sana kusiana namna mbalimbali ambavu mtu anaweza kapata pesa. Kwa hivyo ni kitabu ambacho nakipenda kina nisaidia sana kuweza kupambana na changamoto mbalimbali za kifedha.

Mi kwa ujumla napenda mfumo wa Android kwa sababu unafaida ambazo zinahusiana na uwezo wangu wa kipato mfano. Mfano, mfano wa faida moja inapatikana kwa simu nyingi. Mfano kama Samsung, Xiaomi, Tecno, Phoenix na Oppo. Inafaa kwa budget mbali mbali. Kwa bei nafuu hadi ya juu. Kubinafsisha urahisi, manyoya, screen, menu, program nyingi zinapatikana. Kwa hivyo, napenda sana mfumo huu wa android kwa sababu ni mzuri. Na kwa bajeti yangu wa kifedha, inanisaidia sana kuweza kukabiliana na changamoto mbali mbali za kifedha. Lakini pia, watumiaji wengi nchini Tanzania, hutumia mfumo huu ukilinganisha na vipato vyao. Lakini pia, ni simu nzuri yenye uwezo mzuri kwa binafsi. Inasaidia sana kwenye matumizi ya kila siku ya kawaida ya wanadamu nchini Tanzania.

Kuna hekima mbalimbali ambazo nimeweza kujifunza maishani mpaka sasa. Lakini kikubwa zaidi jambo la kwanza ni subira si udhaifu. Subira si udhaifu. Mara nyigi ni nguvu inayojificha. Kitu kiki kilicherewa kuja na uzito wake. Nidhamu hushinda motisha hichi ni kitu cha pili nilichojifunza maishani. Siku ambayo kuna hamu siku ambayo huna hamu. Ndizo zinajenga mafanikio ya kweli lakini pia kingine afya ni mtaji. Pesa bila afya haina ladha. Linda mwili wako napenda kulinda mwili wangu mapema ili kuweza kusaidia kupambana na changamoto za kiafya. Maneno yana nguvu sana. Chini ya kitu ingine nilichojifunza maishani. Unachojirudia moyoni, hujenga, au bomua. Mwelekea wa maisha yangu. Hivyo ninafatiria sana maneno yanayosemwa na watu mbalimbali. Siwezi kupima maisha yangu kwa ratiba ya mtu mwengine. Kila mtu ana saa yake. Kile mwengine anachokifanya siwezi nikakipima kwenye maisha yangu. Kwa sabu kila mtu akona njia yake ya mafanikio lakini pia kingine. Watu wanapenda kwa watu hubadirika sana. Si kila anayekuanza si kila anayekuanza naye safari ndiye. Anayefika mwisho na hilo ni sawa. Watu tunaeza kuwa na marafiki mbalimbali wakabadilika kulingana na muktadha mbalimbali. Kingine ni kile unachokiepuka leo, kinaweza kukufundisha kesho. Yale ambayo tunaepuka, anaweza kutufundisha kesho kukabiliana au kuokoa mda. Lakini kingine, fulaha ya kweli, hutokana na kulidhika, si kumiriki. Kulidhika na kile nilicho nacho, nimejifunza zaidi. Inasaidia sana kupata fulaa ndani ya moyo wangu. Uadilifu hulipa hata ukichelewa amani ya moyo haina bei. Tukiwa waadilifu katika maisha. Inakusaidia sana kuweza kulipa. Kupata matokeo chanya. Kile tunachokitaka maishani.

Mimu binafsi huenda kwenye ibada kila Jumamosi kwa sababu ibada ina umuhimu wake. Mimi ni msabato na hupenda kuenda kuhudhuria ibada siku ya Jumamosi. Kuna umuhimu mbali mbali kuenda kwenye ibada mfano kuimarisha uhusiano na Mungu. Ibada humukaribisha mtu karibu na Mungu na kupitia sala, sifa na kusikia neno, humusaidia mtu kujikaribisha karibu na Mungu lakini pia ibada inaweza kurekebisha mawazo na mwelekeowa maisha. Hivyo maisha yangu pia nategmea ibada. Neno la Mungu hutusaidia kutafakari kutubu na kuchukua maamuzi sahihi. Hivyo huo pia ni umuhimu wa ibada ambao unanifanya mimi kila Jumamosi niweze kuenda kwenye ibada. Kitu kingine ibada hii hujenga ushirika na upendo. Ibada huunganisha waumini huondoa upweke na kujenga moyo wa kusaidiana. Kingine pia kupata nguvu na faraja wakati wa changamoto ibada hutupa tumaini na amani ya moyo. Kukua kiroho na kimaadili ni jambo lingine ambalo najifunza sana kupitia kwa ibada na hili pia hinifanya kuenda kwenye ibada kila Jumamosi, kwa sababu, ibada hufundisha nidhamu unyenyekevu na maadili mema katika jamii, kingine huandaa maisha ya milele, ibada hutukumbusha kuwa maisha haya ni ya muda na kuna uzima wa milele. Kwa hivyo ni vitu vinavyo sababisha mimi kila Jumamosi niweze kwenda kwenye ibada.

Napenda kusherehekea siku yangu wa kuzaliwa pamoja na familia ya utulivu na yenye maana. Si ya makeke wala gharama kubwa bali ya shukrani na upendo. Na tafakari. Inanifaa kwa sababu nathamini, amani na uhalisia kuliko kelele. Najali mahusiano ya karibu, familia na watu wa kweli. Na napenda sherehe yenye moyo wa kiroho na shukurani. Pia napenda mambo rahisi lakini yenye maana ya kudumu. Kama kuna chakula nyumbani, sala, shukurani na neno fupi. Keki ndogo, vicheko na kumbukumbu, maneno, shukurani na familia. Vyote hivyo vitu ambavyo napenda. Chakula nachopenda, zaidi napenda keki. Keki rahisi lakini ya ladha nzuri si kubwa kupita kiasi, inaweza kuwa chokoleti cake au vanilla ya uhakika na inayopendwa sana. Inaweza kuwa ya matunda, nyepesi kama unavyopenda kitu kisicho kizito sana. Mapambo ya kawaida, labda, maandishi mafupi, yenye maana nzuri. Kama vile asante Mungu au barakaa za siku yangu ya kuzaliwa. Keki ndogo na yenye ladha nzuri ina maana kubwa sana. Ina nifaa kwa sababu hayaleti presha ya gharama. Yanaweka mkazo kwenye watu na shukurani yanabaki kuwa kumbukumbu nzuri si kelele ya siku moja. Pia ningependa kupokea zawadi mbali mbali. Zawadi ya maana kuliko bei balua ujumbe wa shukulani kutoka kwa familia ya maneno ya kunitia moyo au, kuniombea, hizi ukaa moyoni mudamlefu kuliko vitu. Kitu kingine, biblia, kitabu cha kiloho, au cha maendeleo binafsi, daftali nzuli la kuandika malengo, zawadi inaosaidia kukua. Kitu laisi, cha matumizi ya kila siku, kama vile saa ya mkononi, waleti mkoba, shati au viatu laisi kila kila nikitumia na kumbuka siku hiyo. Zawadi ya uzoefu, inaweza kuwa zawadi ya uzoefu kama vile chakula ulisho niandalia kwa upendo. Mda wa kukaa pamoja na kucheka kuzungumza. Hii haina mbada sara na baraka hii kama itimisho la siku ya yangu ya kuzaliwa. Familia kuniombea, hii ndiyo zawadi kuwa kuliko zote.

Ratiba yangu ya jioni baada ya kumaliza kazi, kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa moja na nusu, mara nyingi, hupenda kukaa na familia yangu, huo ni muda wa kukaa muda na familia yangu. Kukaa na familia yangu karibu, kuchangia mawazo ya siku, michezo midogo, mazungumzo ya familia, hii ni sehemu ya kushirikiana na kupata amani ya moyo. Kwanzia saa moja na nusu adi saa mbili, chakula cha kawaida kinachofa, kila mtu ni mda wa kusherekea, ndogo ikiwa ni siku yako ya kuzaliwa, keki ndogo ya udeso dizati, ibada na shukulani, ibada ya kushakula, sala fupi ya shukulani kwa Mungu, kusoma kifungu cha biblia au tafakali kidogo, familia kushike maneno ya balaka na shukulani. Kumzika na burudani hivyo ni vitu mbao pia tunawifanya uifanya mda wa jioni kusoma kitabisho ya familia, kiloa au kitu kinachokipenda mziki wa utulivu au video fupi za burudani kuanda vitu kwa kesho, malengo madogo ya siku ya kesho vitu yote mbao tunawifanya kwanzea saa tatu na nusu adi saa nne kuoga, kupunkuza jihoto muilini mda kufikiria kutafakali kulala mapema yikuwa muka nikio na nguvu za kuanza siku nyingine tena.

Nyama wa kufuga ambayo ina mfupa, mimi ni mbwa, huyu mbwa wangu anaonekana mzuri, mnene na ana afya wa mzuri. Na ni mwangalifu, mtiifu na mlinzi wa familia, anaweza kuwa mbwa wa kazi, kufuga ngombe na kulinda mali. Lakini pia ni mbwa wa kucheza nyumbani. Mara nyingi ni mbwa wa akili hujua maagizo haraka. Na kufurahia kuingiliana na mimi mmeliki wake. Chakula chakawa cha kwawaida cha mchaganyiko wa unga. Anafaa anakula na nyama wa mboga mboga. Anakula mara mbili mpaka tatu kwa siku kulingana na huo. Na mahitaji yake kwa siku hiyo anapata pia maji safi kila wakati. Ni mbwa na mpenda sana. Lakini pia anapatana na mazingira mazuri ya kutembea na kucheza kila siku. Eneo ya kulala ni safi kavu na lenye kivuli hivyo humfanya aweze kuburudika. Anapenda kuwa karbu na familia au wanyama wengine wa shamba ni mzoefu na mchangamfu. Nampa mazoezi na mafuzo mbalimbali. Kama vile usigeukie wageni. Mazoezi ya kila siku husaidia kuhimarisha afya yake na akili. Nacheza naye na ata maswala ndogondoo kama teeth huongeza uaminifu wake. Na pima afya yake afya ya minyoo, tetemeko na chanjo mara kwa mara. Naangalia meno, manyoya na ngozi yake kama kuna tatizo nampeleka kwa daktari wa wanyama. Naangalia pia tabia ya kila siku kama anakula vizuri, kucheza na kuruka kwa furaha. Basi nikiona mambo haya yote najua ana afya njema hivyo mbwa wangu anafuata na namlinda na kumpenda sana.

Mi binafsi napenda majira ya kiangazi, sababu za kupenda majira ni kwa sababu majira ya jua, mwanga wa kutosha, fursa za kutembea pikniki, michezo ya nje, nyepesi kwa shughuli za kila siku. Hali ya hewa ni joto, kali angalau, unapaswa kuwa na kivuli au maji, hewa ni kavu, mara nyingi, unahisi moyo safi lakini mwili unahitaji kupumzika. Kitu kinachonifanya nipende mazingira haya ya joto ni kuenda kando ya mto, au bustani, ya kijani, sherehe, ndogo, za nje ya familia, kucheza na mbwa wako, mbwa wangu, bila kikwazo. Sipendi sana majira masika kwa sababu kuna baridi. Lakini mwanga wa mvua unatoa hali ya utafakari na kusoma. Hali ya hewa ni baridi, mvua mara kwa mara kiti ambacho sikipendi sana. Napenda pia majira ya vuli kwa sababu anga zinakuwa safi baridi kidogo rangi za majani zinavutia. Nafasi ya kutembea nje bila joto kali au mvua. Hali ya hewa ni baridi, laini, hewa, ni safi. Unahisi utulivu, na furaha, kutembea nje. Ni hali inayokufaa, inayonifaa kwa tafakari. Kitu kinachonifanya nipende majira haya ya vuli. Ni kutembea na mbwa wangu. Kwenye bustani ya mshamba kuchukua, picha za majani na familia kuandaa chakula, cha jioni, nyumbani. Kila kucheza, kisha kucheza, michezo midogo hisia zangu uhusiana na majira ya kiangazi ni furaha ya nje, mwanga hewa, hewa kavu, mwili unapaswa pia kupumzika. Lakini pia katika kipindi cha vuli, anga safi rangi nzuri tulivu na furaha kutembelea hivi ndo hisia zangu juu ya majira nayopenda. Inaonekana inafaa zaidi kwa sababu kipindi cha vuli kinafaa zaidi kwa sababu inahusiana na utulivu familia na tafakari ambayo ni jambo ninalopenda.

Hehe mara nyingi naweza kushiriki shughuli mbali mbali wakati wa mvua mfano. Kusoma biblia ni nafanya shughuli za ndani kama kusoma biblia, kitabu au kurudia malengwa yangu. Lakini pia nafanya ibada natafakari sala shukrani na kusoma neno yenye maana. Lakini pia nafanya kazi nyepesi za nyumbani ambazo hazita nihusisha sana kutoka nje kwenye mvua. Kupanga vitu, kupika, kupanga siku za kesho. Kwa hivo uni mtu naipenda sana mvua napata hisia nzuri wakati wa mvua nafanya pia burudani za ndani kucheza michezo ya familia kadi, chesi, trivia kupiga pia ndani kupiga picha ndani na kusikiliza mziki kujali mbwa wangu kucheza naye ndani, kumlisha na kumtunza hivi ni vitu vyote ambavyo na nafanya wakati mvua inanyesha kwa hiyo ninapenda mvua na napenda hisia za mvua zile namna inanyonyesha mvua pia inaweza kuwa mpango wangu wa ziada wa ndani kazi za nje za kutembea kwenda shamba au picniki inaweza kuhitaji kufutwa au kubadilishwa ili kuweza kuepukana na mvua ambayo inanyesha napata hisia nyingi wakati wa mvua mfano utulivu na amani sauti ya mvua inaniletea hisia ya kuwa nyumbani, salama na kimya lakini pia kufikiri na tafakari mwanga wa mvua hubadilisha akili yangu. Unashugulika zaidi na mawazo yangu pia. Lakini pia napata furaha ndogo. Wakati wa mvua kama vile naweza kuhisi raha ya ndoto na mawazo mazuri. Lakini pia ushikiano nahisi nahitaji watu wakaribu nao au familia. Hivyo mvua huongeza hamu ya kushikiana na hivyo wakati wa mvua napenda sana kubadilisha mpango wangu. Nakuwa ni mpango wa ndani ili kuepukana na mvua kuweza kuninyeshea.

Ndiyo ninapenda kusoma gazeti ya wabali mtandaoni kwa sababu unafaida kukaa kimya kutafakari na kufurahia kila habari hatua kwa hatua hali ya hewa pia. Mvua au kiangazi haiwezi kuniathiri wakati wa kusoma habari hizo. Lakini pia hubeba hisia ya utulivu na jadi. Lakini pia napenda kukuwa makala kwa kina. Si haraka hivyo napenda kusoma habari mtandaoni habari lmtandaoni ni inafaida mbali mbali. Napata habari mpya mara kwa mara. Mara moja lakini pia rahisi kuangalia picha video au machapisho mapya. Naweza kusoma sehemu ninazopenda tu nachagua maeneo ambayo mimi nayapenda zaidi kusoma huenda hisia za hrlaka au msukumo wa Breaking News Zikafanya nisiweze kupumzika. Kwa mtindo wangu naweza kupenda gazeti la katatasi kwa sababu linanipa muda wa kutafakari. Lakini pia habari mtandaoni ni rahisi wakati nasubiri au hahitaji kupata taarifa mpya ya haraka. Siwezi kuwacha kuchagua naweza kuunganisha gazeti ya asubuhi mtandaoni jioni au wakati wa usiku.

Kwa upande wangu kuna njia mbali mbali ambazo unaweza kuzitumia ambao huwa nazitumia kulinda falagha yangu mtandaaoni mara moja natumia nywila salama changanya nachanganya herufi kubwa na ndogo na mbali na alama sipendi sana kutumia majina yangu. Tarehe yangu ya kuzaliwa au neno. Maneno rahisi ambayo inaweza kufahamika kwa urahisi. Natumia nywila ambao ni mgumu ili kuhifadhi nywila salama. Lakini pia natumia uthibitisho wa vipengele viwili natumia uthibitisho wa vipengele viwili kwa kingereza hujulikana kama two-factor authentification program kama Google Authenticator tuseme verification hii huongeza tabaka la usalama hata kama nywila yangu imeibiwa. Naangalia mipangilio na falagha zile private setting. Kama vile Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. Naweka private au friendly only nafafanua nani anaweza kuona machapisho yangu. Profile yangu. Na machapisho mengine ninayoyatuma mtandaoni. Lakini pia nazima ufuatiliaji wa application zisizo za lazima. Natumia pia VPN hii inafanya niweze kutembelea mtandaoni iwe siri na salama hasa kwenye wifi za uma italinda data zangu kutokana na watu kuiba taarifa zangu mtandaoni. Lakini pia sishiriki siwezi kushiriki location yangu. Namba ya simu picha zisizo la lazima utaarifa binafsi. Naangalia application ninazozitumia ili kweza kufahamu data gani zinachukuwa. Naweza kusahihisha pia program na mfumo wa simu ili kuweza kufanya kazi vizuri. Kwa usalama wa mfumo kuzuia virusi ambavyo vinaweza kutembelea simu yangu au kuweza kuwa hacked na watu mbali mbali. Nasafisha pia historia na kechi zangu. Na inaweza kupunguza ufuatiliaji wa mtandaoni lakini pia nafikiria mtindo wangu wa mtandao kama nyumba yangu, nafungua mlango kwa wale hawaamini kila hatua ndogo na usalama. Inakuza amani akili na faragha yangu.

Ndiyo, ninapenda sana kuchora na kupaka rangi, kwa sababu kuchora na kupaka rangi si tu burudani, bali pia kuna faida nyingi za kiakili kiroho na kiafya. Baadhi ya faida hizo ni kama kupunguza msongo wa mawazo, lakini pia kuchora na kupaka rangi husaidia kuongeza kuondoa mawazo, mabaya, ya wasiwasi, ni njia kutuliza akili na kujikabidhi kwa utulivu. Lakini sababu nyingine ya pili kuimarisha ubunifu na akili husaidia kuendeleza uwezo wangu wa kufikiri nje ya boksi inakuza umakini, umakini wa macho na uwezo wa kupanga rangi na miundo mbalimbali. Faida ya tatu kuboresha mikono na kuboresha mikono yangu kwa ajili yao kufanya kazi hizo kupaka rangi. Au kuchora kuna uboresha coordinationi kati ya mikono na macho husaidia pia ustadi wa kushili kushika penseli na kudhibiti nguvu ya mikono yangu. Faida ya nne kuleta utulivu wa kiroho. Kuchora na kupaka rangi ni kama maombi yasiyo rasmi. Unaweza kuzingatia neno, mawazo mazuri au shukrani wakati unasema kitu kwa penseli. Lakini faida ya tano inayojenga uhusiano. Unaporahisisha, unaposhirikisha familia na watoto. Unakuza ushirikiano mazungumzo na uhusiano wa karibu ni burudani inayoweza kuwa pamoja na mbwa wako pia. Kujieleza binafsi, unaweza kueleza hisia zako kwa rangi na michoro. Hata kama huwezi kusema kwa maneno. Ni njia ya kutatua hisia, zisizoonekana na kujitambua zaidi. Kwa ufupi kuchora na kupaka rangi ni sawa sawa na burudani utulivu ubunifu na afya ya akili hivyo vyote husaidia mimi kuweza kuendeleza mfumo wangu mzuri wa kimaisha.

Binafsi napenda sana kuendesha baiskeli, kwa sababu kuendesha baiskeli naweza kupata faida mbali mbali. Lakini pia naweza kuburudika, lakini pia unafaida nyingi za kimwili kiafya kiakili na ata kiroho. Hapa kuna faida kuu ambazo naeza kuzungumzia, faida za kimwili inaeza kuimarisha misuli, miguu, kiuno na mikono. Inatumika, hivyo uweza kuimalisha misuli yake. Kuongeza nguvu ya moyo na mapafu inasaidia kupunguza hatari na magonjwa ya moyo. Lakini pia inadhibiti uzito, inachomakalo hizi nakusaidia kupunguza mafuta mwilini inaimarisha mifupa yangu lakini inasaidia mifupa kukua imara. Kwa kutumia uzito wa mwili. Hivyo inasaidia mambo mengi. Faida ingine pia afya ya akili na kupunguza msongo wa mawazo. Mwendo wa baiskeli hutoa endophysm, hormones ya furaha. Endophysm, ambayo endophysm ni hormone ya furaha. Inaboresha umakini na mtazamo. Unajifunza kuchukua taadhali, barabarani. Kujenga stamina ya akili kushughulika na mwendo, wa mwili na njia ya kukuza akili yangu. Lakini pia kuna faida ya mazingira na husiano husaidia kuwa karibu na asili unatembea kwenye bustani barabara au mashamba kuburudani ya familia unaweza kuendesha na watoto au marafiki kuhamasisha wengine mfano kwa ungo wako kuzunguka pamoja na wewe lakini pia kuna faida yake muda wa kutembea kufikiria ukiwa mtulivu ni nafasi ya kutafakari shukrani na kuungana na nafsi yako. Lakini pia una wito ambayo inanifanya niipende zaidi. Mzunguko wa kila siku au wiki lakini pia inachanganya mjini bustani na shamba kwa utofauti ili kuweza kupata mazingira mbalimbali lakini natumia baisikeli ndogo au midogo ya kupumzika si lazima iwe ya mbio. Nachukua maji, labda na snacks ambazo unapokuwa na safari ndefu unapokuwa na safari ndefu unaweza kuzitumia. Kuundisha baskeji inasaidi afya ya mwili. Kiribu akili burudani na utulivu wa kiroho pia.

Binafsi ninapenda kuenda cinema maramoja kwa wiki. Kila wiki au nikishindwa sana naenda maramoja kwa mwezi kulingana na ratiba zangu. Kama ratiba halija bana na kuenda maramoja kwa wiki lakini kama na ratiba ambazo zimenibana na kuenda maramoja kwa mwezi. Well cinema ni nzuri husaidia kufanya vitu vingi. Mfano inatoa burudani na kupumzika. Kutoa muda kidogo, kutoa kwenye stressi yaani msongo wa mawanzo na kazi ambazo naweza kuwa nimeifanya kwa muda wa wiki nzima au kwa muda wa mwezi mzima. Lakini pia kujihusisha na hadithi mpya, picha na sauti zinazokusanya, zinaweza kunifanya nifurahie. Hali ya dark room na sauti ya sinema inanisaidia kutuliza akili yangu. Ushirikiano na familia kwa sababu naweza kuenda na familia au marafiki kushiriki hisia na mazungumzo baada ya movie, huimarisha uhusiano wa karibu na kutengeneza kumbukumbu nzuri kuendelea. Faida nyingine ni kuendeleza fikra na uelewa, filamu nyingi zina mafunzo michezo ya akili au zinafikirisha ujumbe wa kilo kijamii lakini pia husaidia kuendeleza mtazamo juu ya maisha, watu na maamuzi unaoweza kufanya. Lakini pia kuna ubunifu mbalimbali kwenye sinema. Naweza kuona zile mipango mbalimbali zilizo tengenezwa katika sinema, muziki na maigizo mbalimbali ambazo zinajenga mtazamo, ubunifu ni njia ya kuona jinsi watu wengine wanapotumia talanta zao kutoa msukumo na motisha. Baadhi ya filamu hutoa motisha, shukurani au burudani yenye maana. Naweza kutoka na hisia nzuri, furaha au matumaini. Kwenye sinema ni ni sehemu naweza kupata burudani ya amani, elimu kidogo, moja, familia, motisha. Si tu starehe bali ni muda, unaweza kuniletea furaha na kumbukumbu nzuri.

Kuna namna mbali mbali ambazo nazitumia kuweza kushughulika na hatua kushugulika kushugulikia kazi za dharura na nilipo kazi natambua kwanza za dharura kwamba nina dharura ya aina gani. Either ni familia, hospitali, moto, maji au nyumba familia, usalama na usalama wa familia, kazi muhimu ambayo kama haifanyiki inasababisha hasara kubwa. Natumia mara nyingi fumo wa rangi au wa alama Red naifanya kuwa dharura yellow, muhimu, greeni, naweza kusubiri. Namba mbili napanga hatua haraka. Nafikiria hatua tatu hadi tano za kuchukua mara moja. Nafanya hatua rahisi, zisizoweza kunichanganya zaidi. Sijaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja, ili kushughulikia dharura. Nazingatia muda na rasilimali naangalia nyenzo na watu naweza kutumia familia wafanyakazi au vifaa nagawa kazi haraka kati ya wanaoweza kusaidiana na mimi. Natumia pia mpangilio wa immediate short and long term. Immediate inafanya sasa. Short term hatua mara baada ya immediate. Kama kurekebisha kompyuta au kuripoti msimamizi. Kuripoti kwa msimamizi. Long term kupanga ili tatizo lisirudi. Kama kuandaa backup plan. Kuleta utulivu, kazi za dharura husababisha stresi, pumziko napumzika kidogo kabla ya kuchukua hatua, nafikiri mpango kisha nachukua hatua, naangalia matokeo na kufuatilia baada ya kufanya kazi ya dharura nahakikisha nimethibitisha kila kitu, naandika hatua zinazochukuliwa kwa kumbuka au kujifunza kwa siku zijazo. Kila siku naweka orodha ya dharura za muda mfupi nagawa muda kazi ya dharura na kazi ya kawaida. Napanga kazi ya dharura ndogo, ndani ya nyumba, familia na kazi, za ofisi.